Wakati umeme umekatika, huwa nachukulia hali hiyo kama fursa ya kupumzika kidogo na kufanya mambo tofauti na yale ya kawaida. Ingawa wakati mwingine kukatika kwa umeme kunaweza kusababisha usumbufu, nimejifunza kutumia muda huo kwa njia chanya na yenye manufaa. Kwanza kabisa, ninahakikisha kuwa nina salama, niko salama na nina mwanga wa kutosha. Ikiwa ni usiku, hutumia tochi au mshumaa kwa uangalifu. Baada ya hapo, hutafuta shughuli ambazo hazihitaji meme. Mara nyingi napenda kusoma kitabu au nakala ambazo nilikuwa nimeaihirisha. Kusoma bila usumbufu kwa vifaa vya elektroniki hunisaidia kuzingatia zaidi na kufurahia hadithi au maarifa ninayopata. Piki, wakati mwingine hutumia muda huo kuzungumza na familia au watu waliopo karibu nami. Kukatika kwa umeme kunaweza kuwa nafasi nzuri ya mazungumzo ya ana kwa ana bila simu au televisheni kutuvuruga tunaweza kushiriki hadithi, kucheka au kujadili masuala mbalimbali ya maisha. Hii huimarisha uhusiano na kuleta ukatibu zaidi. Tatu, napenda kutumia muda wangu kutafakari au kupanga mambo yangu bila kelele za televisheni au mtandao. Huwa na utulivu zaidi kufikiria malengo yangu, kupanga ratiba au hata kuandika mawazo yangu. Wakati mwingine, hutumia muda huo kuomba au kutulia kimya kwa dakika chache, jambo linalonisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Ikiwa ni mchana na kuna mwanga wa kutosha, naweza kufanya mazoezi mepesi au kusafisha sehemu ya nyumba. Pia naweza kutoka nje kupata hewa safi au kutembea kidogo. Hii hufanya nisiwe na hisia ya kusubiri tu umeme urudi, bali nitumie muda huo kwa manufaa. Kwa jumla, ingawa kukatika kwa umeme kunaweza kuwa changamoto, mimi hujitahidi kutumia muda huo kwa njia yenye tija. Huona kama nafasi kupumzika, kuwasiliana na wengine na kujitafakari. Badala ya kulalamika, nachagua kubadilisha kuwa muda wenye maana na manufa.

Ndio, napenda sana kuchora na kupaka rangi. Kwangu mimi, kuchora si tu burudani bali pia ni njia ya kujieleza. Wakati mwingine, kuna hisia au mawazo ambayo ni vigumu kuyaeleza kwa maneno. Lakini kupitia mchoro na rangi, ninaweza kuyaonyesha kwa urahisi zaidi. Kuchora hunisaidia kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo. Ninapokuwa na shughuli nyingi au mawezo nyingi nikikaa chini na kuanza kuchora nahisi akili yangu inatulia. Ni kama safari ya ubunifu ambapo nina uhuru wa kuunda kitu kipya kutoka kwenye mawazo yangu mwenyewe. Napenda hasa kupaka rangi kwa sababu rangi huleta uhai kwenye mchoro. Rangi tofauti huonyesha hisia tofauti. Kwa mfano, rangi ya blue inaweza kuonyesha utulivu, njano furaha, kijani matumaini, na kijani matumaini. Kuchagua rangi hizi na kuzichanganya ni sehemu zinazoi. Ni sehemu ninaifurahia sana kwa sababu hunipa nafasi ya kujaribu na kugundua mitindo mipiya. Pia, kuchora hunisaidia kuboresha umakini na uvumilivu. Si kila mchoro unakuwa mzuri mara ya kwanza. Wakati mwingine inahitaji mazoezi na kurekebisha makosa. Kupitia hilo, nimejifunza kuwa mvumilivu, na kutokata tamaa kirahisi. Upande mwingine, sihitaji kuwa msanii mkubwa ili kufurahia kuchora. Ninaamini kila mtu anaweza kuchora kwa namna yake mwenyewe. Kilicho muhimu si ukamilifu wa mchoro, bali furaha na kuridhika unakopata unapo, unakopata unapouunda. Kwa jumla, ndio, napenda kuchora na kupaka rangi kwa sababu ni njia ya kujieleza, kupumzika na kukuza ubunifu wangu. Ni shughuli inayonifanya nijisikie huru na mwenye furaha.

Napenda sana harufu safi na tulivu, hasa zile zinazotoa hisia za utulivu na usafi. Harufu ninayoipenda zaidi ni ili yenye mchanganyiko wa manukato wa maua laini na mguso wa harufu ya asili kama vanila au lavender. Kwanza napenda harufu ya lavender kwa sababu hunipa utulivu harufu yake si kali sana bali ni laini na ya kupumzisha. Mara nyingi harufu ya lavender hutumika kwenye mishumaa au mafuta ya kupaka mwilini na kwa sababu husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuleta hali ya wa amani. Ninapo, ninapohisi, nimechoka au nimekuwa na siku ndefu, harufu hiyo hunifanya nijisikie vizuri zaidi Pili, napenda harufu ya vanila. Vanila ina harufu tamu lakini si ya kukera. Hunipa hisia ya joto na faraja ni harufu inayofaa hasa wakati wa baridi au joto jioni tulivu. Inaweza kuwa kwenye manukato, lusheni au hata kwenye vinywaji vya moto kama kahawa. Pia, napenda harufu safi ya mvuwa inapoanza kunyesha harufu ile ardhi baada ya mvua kufanya nahisi karibu na asili ni harufu ya kipekee ambayo huleta kumbukumbu nzuri na hisia ya utulivu mbali na hayo, napenda manukato yenye harufu laini. Si kali sana. Si hitaji harufu inayotangaza sana au kuwa zito kupita kiasi. Napendelea harufu inayobaki kwa muda lakini kwa upole. Inayomfanya mtu ajisikie safi na mwenye kujiamini. Kwa ujumla, napenda harufu safi za asili na tulivu kama lavender, vanilla na harufu ya mvua. Harufu nzuri kwangu si tu kuhusu kunukia vizuri bali ni kuhusu hisia na hali ya moyo inayotaka nayo.